Jinsi ambayo nashambulia mabandiliko katika kazini ni kujieleza vizuri jinsi hio mabandiliko itaweza kuadhiri kazi ambayo naifanya kwa mambo ambayo yanaonekana nakuelezea wafanya kazi wezangu jinsi ambavyo tutafanya kazi na mabandiliko.

Kwa maisha yangu, binafsi na kazi ni maisha ambayo ni matofauti na kila jambo linakuwa na wakati wake kama ni wakati wa kazi nafanya kazi kama ni wakati wa shughuli zangu binafsi naenda nafanya shughuli zangu binafsi.

Ndiyo napenda kuendesha baisikeli. Baiskeli ni kifaa ambacho napenda kukiendesha wakati mwingi kwa sababu kina, kinanipea nguvu kwa mwili na pia kinasaidia mwili wangu kufanya mazoezi wakati wowote ule ninapokiendesha.

Tabia ambao tabia ambao ninachukia ya watu ni tabia ya wale watu ambao huwa wanavuta sigara mahali kuna watu wengine hiyo ni tabia ambayo nimekuwa nikiichukia zaidi na huwa inaniuma sana nikiona mtu akivuta sigara akiwa karibu na mimi.

Ndoto yangu kubwa ni kukuwa mwana siasa ni kuweze kuongoza nikuwe kiongozi mzuri ambaye naeza kuongoza wana nchi ambaye naeza timiza malengo kwa wananchi ambaye anaeza tumikia wananchi pamoja na kuwatimizia mahitaji yao.

Mimi natumia data kwa wakati huu sijakuwa nikitumia wi-fi natumia data kwa sababu naweza tumia mahala popote pale kwa sababu niko nayo kwa simu wi-fi sina kwa wakati kama huu nimezoea kutumia data kwa sababu ni mzuri sana kwa mawasiliano.

Chakula ambacho nakipenda ni chakula aina ya mchele mchele chakula ambacho nakipenda sana huwa napenda kukikula nyumbani kukipika sana na nakipenda kwa sababu kiko na ladha mzuri sana na mara ya kwanza nilianza kukula mchele nikiwa mtoto mdogo Naupenda sana mchele na mara ya mwisho kukula mchele nimekula hata wakati wa asubuhi nimekula mchele na naipenda sana mchele.

Hapana sipendi kucheza mcheze ya video ni mchezo ambayo ni ngumu kwangu na siwezi penda kucheza ni micheo ambayo ni kijaribu kucheza Sitapenda hata kidogo kwa sababu sipendi hata kamwe mchezo ambayo napenda ni tofaudi na ya video.

Hile ambayo yali nifundisha jambo mohimu Naweza kusema ni mwalimu mwalimu ni mtu ambaye alinifundisha jambo mohimu kwa maisha yangu Kwa sababu alinifundisha kufanya hile kazi ambayo ni huwa naifanya hadi wa leo ni kazi ambayo inanipa malipo ambayo inanitimizia maitaji yangu.

Sipendi kufanya kazi nyumbani ni jambo ambalo ni ngumu kwa maisha langu Mara mingi huwa nafanya kazi nikienda mahali ambapo nafanya kazi nyumbani wana kuja kupumzika pamoja na familia yangu na kufanya shuguli zingine za nyumbani bali si kazi.

Mimi huwa sifuyi nguo ni jambo ambalo mimi huwa sifanyi Kwa sababu niko na mfanyikazi wa nyumba ambaya ananifanyia usafi wa nguo na ananifanyia usafi wowote ule wa nyumba wa manguo na mambo ingine So kwaifo mimi huwa sifanyi usafi wa nguo.

Kampuni ambayo naiaminia kabisa ya teknolojia ni kampuni ya aina ya iPhone ni kambuni ya mbayo iko na umaarufu wa hali wa juu na mambo ambayo wanafanya ni mambo ya hali ya juu ya teknolojia kama vile vifaa vyao kama vile simu ni vifaa vya hali ya juu ya zaidi Kwa hivyo nikona uhakika na wao na nikona uwaminifu na wao Kwa jambo loloto wanafanya la teknolojia.

Katika jamii yangu huwa na shiriki kwa kupeana mawaidha kwa vijana ambao bado ni wadogo ambao bado wako shule huwa nawapea mawaidha njinsi ya kuwa na mielekeo mzuri ya maisha na jinsi ya kufanikiwa katika maisha yao.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara mingi mimi hua napenda kusikiza mziki, muziki wa bongo ni muziki ambao napenda kusikiza nikiwa kwa mapumziko ni muziki ambao unanipea furaha, unanipea utulivu katika moyo wangu na ni muziki ambao huwa nausikiza kila mara, kila mara, siku kuenda ingine.

Mahali ambapo naishi ni mahali ambapo napapenda ni mahali ambapo pakona utulifu ni katika majengo ambayo ni watu wengi sana wanaishi katika hiyo maeneo wanaishi kwa mboma zao wenyewe ni maali ambapo kuna utulifu Hakuna wasiwasi wowote ule wa usalama ama tukio lolote ile linaeza kuwa mbaya la usalama ni mahali ambapo nimeishi kwa zaidi ya miaka kumi na ningependa kuendelea kuhishi mahali hapa.

Jinsi ambapo ambavyo napokea maoni kutoka kwa wengine Huwa napokea maoni kutoka kwa wengine kwa utulivu na nawaskiza kwanza kabla ya kutoa uamuzi wangu juu ya maoni yao na pia nawapea mielekeo ambayo inaweza kuwasaidia kutoka kwa hiyo jambo ambalo nimewapea maoni.

Ndiyo mimi ni mpiga kura, nimekuwa nikipiga kura kila mara kunapokuwa na uchaguzi katika nchi yangu, napenda kupiga kura, mimi ni mwananchi mzalendo na hiyo ni uzalendo yangu ya kutoka kitabu na nitaishi kupiga kura kwa nchi yangu, kulingana na mpangilio wa nchi, na napenda kukuwa mpiga kura kwa maisha yangu yote.

Kile ambacho kinanipea motisha kazini ni jinsi mwajiri wangu anaweza kuni zawadi zawadi huwa ananipea zawadi mara kwa mara na iyo inanipea motisha mzuri kuendelea na kazi yangu na hukua na bidii haswa kwa kazi ambayo naifanya kila siku.

Wakati wa furaha, mimi huwa najifurahisha kwa njia ya kuenda kuongelelea, naeza jifurahisha pia kwa njia ya kusikiza mziki wa bongo. Na iyo ni njia ambayo nikitumia napata furaha zaidi, na kuwa na furahia zaidi, na pata nimepumzika vizuri na najisikia, nime fura ya zaidi.

Mimi napendelea joto, nimezoea huishi mahali kuna joto kwa sababu ni mazingira ambayo nimekua nikiishi kutoka nikua mtotoni na mwili wangu umezoea mahali kuna joto kwa hivyo joto ambayo joto huwa inanifanya najisikia mwili wangu uko sawa najisikia niko mahali ambapo panafaa.

Ndiyo huwa natumia video kwa mawasiliano lakini ni kwa mara chache sana huwa naitumia wakati ambapo siyuko kazini na inafaa nipeane maelezeo Uwa inabidi natumia video kupeana maelezeo Kwa sababu maelezeo ingini itabidi ni peane kama naonekana kwa video.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu kompyuta ni kifaa ambacho kinafanya uandishi unakua kwa urahisi unakua unaofanywa kwa urahisi na unafanya kwa watu wengi kwa wakati mchache Unaeza andika kwa kompyuta maandishi mingi na unayapeana unayatuma kwa watu wengi kwa wakati mchache sana kulingana na kutumia na mkono.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kama vile kuenda kuongelelea Napenda kuongelelea sana ni jambo ambalo nimekua nikilifanya kwa muda murefu na hua napenda kuenda wakati wajioni, wakati ambapo wakuna mbaridi ni jambo ambalo nikilifanya huwa najihisi Nimepata utulivu, nimefurahiya na nimepata nguvu ingine mpya kwa mwili.

Ndiyo nimewai jifunza kupiga gita. Gitaa ni chombo ambacho nimekuwa nikijaribu kujifunza. Najaribu kupiga vile wanamziki wanapiga mziki nayo. Najaribu kucheza. Na ni chombo ambacho huwa kinanifurahisha sana. Wakati ambapo ninacho kitumia.

Mara mingi ya asubui, mimi huwa nakula mchele mchele ni chakula ambacho napenda kukula asubui ni chakula ambacho siki zito, ukikula asubui kina nipea nguvu Chakula ambacho nikikula asubui, nasikia mwili umechangamka mwili ambao, unanipea nguvu zaidi ni chakula ambacho, huwana kikula ikiwezekana kila siku, kila siku asubui.

Kuenda cinema ni jambo ambalo sijawahi fanya, ni jambo ambalo kwa maisha yangu, sijawahi shuhudia nikiwa nimeenda pale cinema, lakini ningeweza kujaribu siku moja kuenda cinema, kuona mambo kadhaa kadhaa ambayo yanatendeka huko.

Kitabu ambacho nakipenda ni kitabu kimoja cha hadithi ambacho kinaitwa Kifo kisimani ni kitabu ambacho ni cha historia ya ya jamii moja fulani ya Afrika ni kitabu ambacho niliweza kukisoma nikiwa shuleni na hadi wakati kama huu bado huwa nakisoma Kwa sababu hadithi zake ni za kufurahisha sana. Nakumbuka muhusika mmoja pale katika hicho kitabu anaitwa makaa. Makaa ni muhusika mkuu katika hicho kitabu ambaye anahusika katika hadithi mingi sana za izo kitabu hicho na ambacho ni kitabu ambacho Mwandishi wake ni Makokha ambaye aliweza kuandika hicho kitabu Hapo zamani za kale.

Mradi mpya wa kazi jinsi ambayo nauanza ni kukua na mpangilio na kukua na mpangilio wa pesa na wakati ambayo nitatumia hapo na kukua na mpangilio wa wafanyikazi ambao nitakuwa nawahitaji kwa ile kazi ambayo nitaenda kuanzisha mahala pale.

Zoea mzuri ambalo nililojenga ni zoea ambalo nilakuenda kuogelelea kwa maji mingi wakati wa jioni ni jambo ambalo nimekuwa nikilifanya kwa wakati mrefu ni jambo ambalo nikijaribu kusema sitafanya inakuwa ngumu sana kwa maisha yangu Kwa hivyo wakati wowote ule wa jioni najipata nimeenda kulifanya.

Ndiyo huwa nanunua vitu kutumia simu kama vile vyakula, kama vile vyombo za teknolojia, kama vile simu, kama vile televisheni Izo ni vitu ambazo huwa nanunua kwa simu nikiwa kwa nyumba, napenda sana kuzinunua kwa simu.

Vile ninavyolea nywele zangu ni mara kama mbili kwa mwezi ni jambo ambalo nimekua nikilizoeya kulifanya hivo kwa sababu ya ile kazi ambao nafanya Halitaji nilee nywele yangu kwa muda murefu sana Kwa hivo nimezoea kulea nywele yangu mara mbili kwa mwezi.

Fifa afya yangu huwa nazisafisha mara mingi sana kwa siku mara zinavyokuwa chafu mimi mwenyewe huwa nazisafisha Mara hiyo hiyo bila kupoteza wakati kwa sababu napenda usafi na napenda kukuwa na usafi mahala popote pale ninapoishi.

Jinsi ambacho nasherehekea mafanikio ya timu ni kuzawadi wenye timu wale ambao wamehusika kwa hiyo mafanikio huwa nawapea zawadi na kuwatia moyo kuwapea maneno ambayo ya tawafanya wakue na bidii zaidi na zaidi kwa hiyo kazi kila siku wanapoifanya.

Mji ambao nigependa kutembelea ni mji wa dubai ni mji ambao wanaopenda sana ni mji ambao huko na starehe mingi uko na uko na majengo uko na biashara mingi sana ambazo na pia mahali pa kupumzika na kujivinjari.

Vitabu ambavyo napenda kusoma ambayo yalifanyika kwa jamii mbalimbali ambazo ziko tofauti maali tofauti katika hii inji ama dunia.

Mambo mapya ambayo ningependa kujifunza ni kama vile kuendesha pikipiki kama vile kuendesha ndege ni mambo ambayo huwa najivunia kujua katika maisha angu ni mambo ambayo naona ikiwa na ustadi wa hali ya juu na huwa najivunia kujua mambo kama hayo.

Ndio nimewahi kusafiri kwa ndege, si mara moja ama mbili, ni mara mingi sana. Nimewahi kusafiri kwa ndege nikienda maeneo kama vile Dubai. Nimekuwa huko wakati mwingine nikienda kupumzika katika likizo yangu ya mwaka mwingine uliopita.

Kile ambacho kinafanya mazingira ya kazi kukua mzuri ni kukua na uhusiano mzuri kwa kazi kufanya kazi wakati ambao unafaa kufanya kazi vile ambavyo inafaa kukua na uhusiano mzuri wewe na mwajiri wako wa kazi pamoja na kukua na uhusiano mzuri na wafanyi kazi wenzako.

Hapana mimi sipendi kupiga picha kupiga picha ni jambo ambalo ni nandra sana kwangu na sipendi kupiga picha hata mahala popote pale napenda tu kuishi bila kupiga picha kwa sababu ni jambo ambalo silalizoea.

Mfanyibiashara bora zaidi ambayo namjua ni Majida Al Futtaim ni mfanyibiashara ambaye amekua akifanya mambo ya ajabu katika biashara ako na amefanya biashara katika nchi tofauti katika hii dunia ni mfanyi biashara ambaye anafanya biashara vizuri na wafanyikazi wake anawafanyisha kazi vizuri na anawazawadi vizuri katika hiyo kazi ambayo wanafanya kitu ambayo napenda huwa inanifurahisha kutoka kwa huyu mfanyibiashara ni jinsi ambayo amekua na akifanya kazi kutoka mataifa tofauti, nchi tofauti kuenda ingine na bado anafanya kuendelea na biashara kila siku kuenda ingine.

Napenda kuenda dukani wakati wa jioni, wakati ambao napenda kununua bidhaa ambazo nahitaji kwa duka, ambazo, vifaa ambazo zitatumika siku hiyo jioni na siku ambayo inafuata wakati wa mchana, huo ndo wakati ambapo napenda kuenda kwa duka ndiposa niweze kujipanga kwa siku ambayo inakuja.

Jamii yangu wanaisaidia kwa mambo kama vile kuhimiza wanafunzi waweze kusoma kwa bidii Pia kuwasaidia kwa wale ambao hawana vitu muhimu kama vile chakula kama vile mavazi Huwa nawasaidia na fedha ama naweza kuwanunulia mimi mwenyewe.

Napenda kutembea kwenye bunga za wanyama napenda kutembea huko kwa sababu nikitembea huko naweza kuona wanyama na weza kuona wanyama tofauti tofauti na kama vile simba kama vile ndovu kama vile nyani ni wanyama ambao napenda kutembea huko niweza kuona.

Njia ambayo natumia ya usafiri kila siku ni njia ya barabara Huwa nasafiri kwa ya barabara kila siku Nikienda katika shunguli zangu, nikienda katika kazi, nikienda maalipopote pale Mara mingi mimi huwa natumia barabara.

Napenda kusoma habari mitandaoni ni jambo ambalo huwa na naliona ni la urahisi sana Kwa sababu kwa mitandao unasoma kwa urahisi sana na unaeza kusoma katika mitandao tofauti tofauti kulingana na kusoma kwa gazeti, kusoma gazeti inakua ngumu zaidi kwa ndo maana napenda mitandao kwa sababu nasoma kwa urahisi na kwa hara.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mji mmoja mbao unaitwa Engavu ambao ni mji ambao naupenda ni mji ambao unavutia sana Kwa sababu nimekua pale kutoka maisha yangu ya utotoni Nimesomea pale katika shule ya chekechea na ukumbuka sana huyo mji kwa ile mambo ambao likuwa nafanya uko kama vile kufunga wanyama nikiwa mdogo ni mji ambao nikona kumbu kumbu ya maana kuhusu huyo mji na huwa natamani sana kurudi yuko mara kwa mara Ikiwezekana kila mwaka mara moja ama mara mbili huwa natamani sana kurudi katika huo mji.

Hapana mimi sipendi kulima bustani jambo ambalo ni nandra sana kwa watu wengini. Hata kwangu pia ni jambo ambalo Naezasema kwangu haliwezekani Kwa sababu siezipenda hata kidogo.

Nzana za ndijiti ambazo naweza kuzitumia kila siku ni kama sufuri kama vile saba Nzana ambazo hua nazitumia zinaanzia kwa zile ndinjiti ambazo za namba za simu ambazo na weza kuzitumia kwa kila siku namba ambazo ni kawaida ni kawaida sana kuzitumia kila mara.

Unahifadhi pesa vipia? Mimi huwa nahifadhi pesa zangu kwa benki ni jambo ambalo nimezoea na jambo ambalo na nikiweka pesa zangu huko najua ziko mahali ambapo panafaa jambo ambalo nimelizoea na ni jambo ambalo nimelifunza kutoka nikiwa mtoto mdogo.

Simu yangu zaidi na zaidi huwa naitumia kusoma habari mitandaoni. Na pia kusoma hadithi katika mitandao. Ni jambo ambalo nimelizoea kufanya kila siku ni jambo ambalo huwa nalifurahia kulifanya kwa sababu ni jambo ambalo nalipenda.

Mpira wa baseball ni mpira pia ni mchezo ambao niliweza kushiriki wakati ambapo nilikuwa shule ya upili ni mpira ambao niliweza kuupenda sana kulikuwa na umaarufu wa hali ya juu na pia wachezaji pia wako na umaarufu wa hali ya juu pia na ni wachezaji ambao wanajua kila wanafanya wana kifanya kwa ustadi wa hali ya juu na pia niliweza kutamani wakati huo lakini wakati nilipo weza kutoka shule ya upili sikuweza kutamani tena.

Kwa kawaida yangu, mimi napenda kukula wali. Wali ni chakula ambacho, nimekizoea, kukula mara mingi, na ikiwezekana naeza kikula asubuhi na jioni. Ni chakula ambacho, ni kitamu sana, ni chakula ambacho, kiko na raba ambayo ni mzuri sana.

Ndio naupenda upepo wa AC, ni upepo ambao unaleta utulivu mingi sana wakati kuna joto ni upepo ambao huwa unatuliza kwa nyumba, huwa unatuliza nyumba vizuri wakati joto imekua mingi ni upepo ambao ni wa hali ya juu kwa sababu unatumia stima na ni upepo wali ya juu ya teknolojia.

Ndiyo ni mewai kulima na si maramoja ama mbili kitambo nikiwa bado mjini nilikuwa naenda kwa shamba naweza kulima nililima kama vile mimea ya mboga nilikuwa na lima na ni jambo ambalo nilikuwa na furaia sana kulifanya.

Aina ya filamu ambazo nazipenda ni kama vile filamu za historia ya vita ni filamu ambazo mara mingi huwa napenda kuzitazama Kwa sababu zinanipea habari vile vita ya kitambo ilikuwa inafanyika na vile ilikuwa inafanyika kwa wale ambao walikuwa wanapigana wakati huo.

Mahali pa ibada huwa naenda mara moja kwa wiki siku ya jumapili ni siku ambayo huwa naenda mahali pa ibada ni siku ambayo nimeitenga maalumu ya kuenda mahali pa ibada ni siku ambayo kila siku huwa na nasimamisha mambo yangu yote Ndiposa niende niweze kuenda mahali pa ibada.

Kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni kinywaji aina ya kahawa ni kinywaji ambacho huwa nakikunywa mara mingi hata nimekikunywa wakati wa asubuhi ni kinywaji ambacho napenda kukitumia wakati wa asubuhi Leo nimeweza kukitumia wakati wa asubuhi na kinywaji ambacho nilianza kukitumia nikiwa mtoto mdogo Niliweza kujua hicho kinywaji kwa sababu ya wazazi wangu walikuwa wanapenda kukitumia pia na ni kinywaji ambacho nikiweza kukitumia huwa najisikia vizuri, najisikia mwili, huko sawa na nimefurahi pia.

Harufu ambayo naipenda ni harufu ya machungwa ni harufu ambayo huwa inanifutia zaidi wakati ambapo nimekula chakula changu Ninapo enda kukula matunda huwa nakula machungwa na hiyo harufu ya machungwa huwa inanipea mfutio mzuri kwa mwili wangu na huwa inanipea nguvu zaidi wakati ninapo sikia ya harufu na pia nimetumia machungwa enyewe.

Napenda kwenda katika mikutano ya biashara, mikutano ya biashara ni mikutano ambayo ni ya maana sana, ni mikutano ambayo inaeza kusaidia kujiendeleza we mwenyewe na pia jamii yako, ni mikutano ambayo ina kupea mawazo tofauti tofauti, mara unapopatana na wanabiashara wengine, wana kupea mawazo mzuri ya kujiendeleza.

Kazi za dharura ni kazi ambazo ni muhimu sana, ni kazi ambazo huwa zinaokoa kwa mfano maisha ya watu wengi ama zinaokoa shughuli muhimu katika kazi. Ni kazi ambazo huwa nazichukulia na kwa kina sana na nazifanya kwa wakati wa haraka na kwa ustadi wa hali ya juu iwezakanavyo.

Hapana mimi sipendi kusikiliza radio radio ni chombo ambacho cha habari ambacho kimepitwa na wakati Kwa kawaida yangu mimi huwa napenda kusikiliza nyimbo kama vile bongo na pia kusoma habari katika mitandao ya kijamii hiyo ndo napenda.

Unafanya mazoezi asubui na jioni kwa kawaida, hiyo ni jambo ambalo limekuwa nikilizoea kwa mda mrefu, ni jambo ambalo huwa nalifanya kwa umaarufu kwa sababu ni jambo ambalo nimelizoea na nalifanya hivo kwa katika mipango yangu ya siku kwa sababu ni jambo ambalo limekuwa likinisaidia kwa mwili wangu.

Uhusiano ambao niko nao na wazee wangu ni uhusiano ambao ni mzuri sana ni uhusiano ambao ninaeza sema ni ya kwamba ni kama ni uhusiano wa mtoto na wazazi Kwa sababu nawaheshimu sana kama wazee na kama pia wazazi ambao wamekua wakinilea.

Ndiyo unapenda kusoma maoni ya yajamii tofauti tofauti katika mitandao ni jambo ambalo ukieza kusoma katika mitandao Unajua tunaishi katika ulimwengu gani na mambo ambaro tunapatia kama binadamu na kama vile njamii maoni ni kitu ambalo inaeza saidia kukua katika hii njamii.

Jambo ambalo nalifanya kufanya kulinda mazingira ni kuhakikisha ya kwamba mazingira ni safi, kuhakikisha ya kwamba miti haijakatwa ovyovyo, kuhakikisha ya kwamba pia mazingira imekuwa safi, wakati ambapo imekua chafu na haraka ambavyo iwezekanavyo.

Hapana mimi sipendi maua kwa imani yangu maua ni ishara ya watoto ni ishara ambayo ni vitu ambazo huwa naamini zinapendwa na watoto kwa hivo mimi sipendi maua huwa naamini ya kwamba maua ni ya kupea watoto.

Apana mimi sipendi kuimba. Kuimba ni jambo ambalo. Najua nilawasani ama waimbaji wale wanafanya mambo ya uimbaji. Kuimba ni jambo ambalo ni ngumu sana. Hata sauti yangu ni sauti ambayo ni ngumu kufanya uimbaji na kwa hivyo uimbaji huwa na uwachia wenye vipawa.

La hasha, mimi sipendi mziki wa jadi ni mziki ambao kwa imani yangu na aminia ya kwamba ni mziki umepitwa na wakati kwa sababu ni mziki ambao nimekuja kujua nikiwa mtu mkubwa Kwaifo na amini ya kwamba mziki wajadi ni mziki ambao umepitwa na wakati.

Mimi napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia ni jambo ambalo nimekua Nikilishuhudia katika maisha yangu na pia ni jambo ambalo huwa linanifutia sana kwa moyo wangu teknolojia ni jambo ambalo limeimarisha katika mitandao yetu katika mambo ya usafiri mambo ya mambo ya kuongea na simu kama vile na usalama wa inji pia.

Filamu ambayo naipenda ni Filamu ya vita vya kwanza za dunia ni filamu ya ambayo nimekua nikitazama mara mingi nikiwa kwa nyumba ni filamu ambayo imenipea uvutio mkubwa sana babangu mzazi ndiye ambaye alinifanya nikaweza kujua hii filamu na mara kwa mara hua naweza kuitazama filamu ya vita ya kwanza za dunia.

Niliweza amka asubuhi saa kumi na moja asubuhi na kitu ya kwanza ambayo niliweza kufanya asubuhi ni kutengeneza kiamsha kinywa changu na niliweza kukula chai na mayai ambayo imechemshwa Baada ya hapo nikaweza kukua na shughuli zangu za kufanya kazi kidogo ambayo nilikuwa nayo nikafanya na ndiposa nikaweza kurudi kwa nyumba tena Najihisi vizuri kwa kukua kwa hiyi mpangilio kwa kufanya shughuli zangu kwa utaratibu.

Adi huwa nafanya marafiki wapya wakati wowote ninapotembea pale nikienda kwa shughuli zangu za starehe za kupumzika huwa napenda kupatana na marafiki wapya huwa napenda kukuwa na mazungumuzo na wao tunajuana Tunajua kila mtu anafanya kazi gani na shughuli zake za kila siku za maisha.

Kwa kawaida mimi huwa nahifadhi data zangu kwa aina ya flash disk. Huwa naweka data zangu hapo na huwa naaminia kwamba nikieza kueka data zangu hapo ziko mahali ambapo ziko na usalama wapekee Kwa sababu ni kifaa ambacho nikieza kuweka data, ni mimi mwenyewe nitaeza kufungua data ambayo iko hapo. Hakuna mtu mwingine anaeza jua kama nimeweka data yangu hapo.

Viatu ambavyo napenda ni viatu vya aina ya leather, ni viatu ambazo ziko na mwonekano mzuri, ni viatu ambavyo nilieza kuzipenda kutoka kitambo, ni viatu ambavyo ni za bei ambazo si ya juu zaidi, ni za bei ambayo ni ya rahisi kupatikana, na ni viatu ambavyo ukiweza kuzivalia ziko na usalama mzuri wakati unavyovi.

Dio mimi napenta kuongelea ni njambo wa mbalo huwanalifanya ikiwezekana maramoja kwa wiki Kwa sababu ni njambo ambalo nikilifanya na najisikia mwili wangu umepata utulifu wakipeke na nimefurai pia.

Kazi ya nyumba ambayo naichukia kwa kawaida ni kazi ambayo ni ya kuosha vyombo. Kuosha vyombo ni kazi ambayo siipendi hata kamwe. Ni kazi ambayo huwa inanipea uchofu, huwa inanikasirisha sana. Wakati ambapo najipata nitaweza kufanya kazi kama iyo.

Kwa kawaida mimi huwa naoga marambili kwa siku asubuhi ninapoamka kabla nianze shughuli zangu huwa naoga na baadaye jioni baada ya shughulu zangu za kazi Huwa naweza pia kuoga ndo ndiposa niweze kupata utulivu na usingizi mzuri.

Shunguli yangu ambayo niakupendezwa ni shunguli ambayo na jipata nikiwa mzima wa avya Nikiwa na shunguli zangu zinaendelea kama kawaida Nikiwa mwenye nguvu nikieza kuenda kazi yangu ambayo naifanya kila siku na pia nikipeza kuwa na familia yangu wakiwa wazima bila matatizo.

Shirika yangu naipenda kwa ushirikiana ambayo iko nayo ule upendo wako nao na jinsi ambavyo wanaeka mambo kwa utaratibu mipangilio yote Kila mmoja akona mpangilio kulingana na vile tumeagana kama shirika na hiyo ndo maana nalipenda zaidi.

Hali ya hewa ambayo naipenda ni hali ambayo ambayo imetulia ni hali ambayo haina upepo hali ambayo kila jambo limetulia kwa sababu hali kama hiyo ndiyo iko na afya mzuri hata kwa binadamu na hata wanyama hali kama hiyo haina magonjwa kama vile homa ama magonjwa ya upepo.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ambayo ni ya siku yangu ya kuzaliwa. Ni sherehe ambayo kila mwaka naingoja kwa hamu na ghamu. Ni sherehe ambayo ni muhimu sana kwa maisha yangu, hivyo ndio nawezasema. Ni sherehe ambayo ni ya kunifurahisha sana kila mwaka.

Chakula ambacho kigeni ni mewai kula ni chakula moja kinaitwa pasta. Pasta ni chakula ambacho niliwai kikula na nikakipenda sana. Adi kutoka wakati huu niliokula icho chakula haina ya pasta hua na kitamani tena sana kukikula. Pasta ni chakula mzuri huwa na kitamani sana.

Kwa kawaida kwangu mimi huwa napenda kulala mapema kwa sababu huwa naamka mapema wakati jua bado halijachomoka. Ni kawaida yangu nikilala mapema na kuwa na wakati mzuri wa kupumzika na kuwa na wakati mzuri wa kufanya mambo yangu wakati wa mchana kwa sababu nilipumzika vizuri wakati wa usiku.

Kumbukumbu nzuri ambayo naweza ikumbuka utotoni ni kumbukumbu kama vile tulikuwa na michezo ya watoto ya kucheza mpira pale utotoni kama vile tulikuwa tunajipanga kuna yule mwenye atakuwa goalkeeper yule mwenye atakuwa mshambuliaji hiyo ni mchezo ambayo hua inanipea kumbukumbu mzuri jinsi tulikuwa tunaicheza na marafiki zangu pale utotoni ni inanipea kumbukumbu mzuri sana ya utotoni.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu, kwa sababu nikitembea kwa miguu ni kujisaidia pia kufanya mazoezi na ni jambo ambalo nimekuwa nikilifanya kwa muda mrefu Kwa sababu ni jambo ambalo linasaidia mwili uweze kufanya mazoezi na pia inasaidia unatembea unazoea mwili unakuwa na nguvu vizuri.

Ndiyo mimi ni mtu mbunifu nafanya mambo yangu kwa ustudy wa juu nafanya mambo yangu kwa mpangilio nafanya mambo yangu kwa wakati ambao unafaa na nafanya mambo yangu jinsi inafaa ifanywe kwa sheria kufuata sheria pia na kuheshimu wenzangu pia.

Kipindi cha televisheni ambacho nakipenda ni kipindi kama vile cha kutazama habari ambazo zimetendeka Wakati ambapo natazama habari katika televisheni ni kipindi ambacho hua natamani sana kukiona na ninapo kitazama hua kinanifurahisha sana na kinaniridhisha.

Ndio napenda chakula cha haraka haswa wakati ambapo niko nasikia njaa napenda chakula cha haraka na nikiwa njaa huwa napenda chakula cha haraka kama vile spaghetti ni chakula ambacho huwa kinatengenezwa kwa haraka kama vile kahawa ni chakula ambacho huwa kinatengenezwa kwa haraka.

Juisi ambayo napenda ya matunda ni juisi kama vile juisi ya maembe ni juisi ambayo imetengenezwa na matunda ya kutoka kwa shamba ni juisi ambayo imetengenezwa na matunda ambayo yanapatikana kila mahali katika dunia ni juisi ambayo ni tamu, ni juisi ambayo iko na ladha nzuri ni juisi ambayo inasaidia mwili unakuwa na nguvu vizuri.

Mafunzo ambayo yamenisaidia kazi ni kama mafunzo ya kupika vyakula ni mafunzo ambayo yamekuwa yakinisaidia. Mara nikiwa na wageni naweza kuwapikia chakula kizuri kama vile samosa kama vile maandazi. Chakula ambacho naweza kuwapikia na wapikia chakula mzuri kwa hivyo mafunzo imenisaidia zaidi.

Wakati wa mapumziko kazini huwa napumzika kama kawaida na pia wakati mwingine najipata nasikiza muziki wa bongo ama pia nasoma habari katika vyombo za habari na hiyo ndiyo jambo ambalo napenda kulifanya sana wakati ambapo nimepumzika.

Jinsi ambavyo nafanya kazi na ushirikiano na wengine ni kama vile kukua na uhusiano mwema na wafanyikazi wenzako, kugawana kama kazi inahitaji muweze kugawana, mnagawana kazi kwa usawa na pia kufanya kazi bila kulalamika na kufanya kazi inatamatika kwa wakati ambao nafaa.

Jambo ambalo nalifanya kuongezea uzalishaji wangu ni kutafuta wataalamu ambao wanajuana na mambo ya uzalishaji kwa kawaida kwa sababu watakusaidia wako na wako na utamaduni wa hali ya juu kwa mambo kama hayo na pia ukisikiza mawaidha yao watakusaidia zaidi na utapata uzalishaji umeweza kuongezea kwa njia ambayo inafaa.

Tabia ambayo naipenda kwa wengine ni kama vile tabia ya kupenda kufanya kazi kupenda kuchoka Kwa kufanya kazi ambayo inaleta malipo Iyo ni jambo ambalo nalipenda kuona kwa wengine wakifanya Kwa sababu jambo kama hilo linasaidia jamii linasaidia familia zetu pia na linatusaidia sisi wenyewe.

Wakati ambapo nahitaji msaada kazini huwa ninaongelesha huwa naongea na wale ambao nafanya kazi na wao na waeleza nahitaji msaada nawaeleza kwa sababu nahitaji msaada na wakati kama huo wananisikiza na wanakuja.

Jambo ambalo nalipenda kulifanya usiku kabla ya kulala ni kutazama filamu kama vile filamu za vita kama vile filamu za wanasayansi ni vitu ambavyo nazipenda kuzifanya wakati wa usiku kabla ni lale kwa sababu zinanipea mvutio mzuri kwa akili yangu na nakuwa na wakati mzuri wakupumzika.

Mchezo ambao napenda kutazama ni mchezo wa kandanda, ni mchezo ambao umekua ukifanyika kila mahali katika maeneo tofauti tofauti ya hii dunia ni mchezo ambao ni wa hali ya juu kuna wachezaji, wachezaji ambao wanaofanya kwa hali ya juu na wamekuwa wakiufanya kwa muda mrefu Napenda kuutazama mahali ambapo unafanyika kama vile kwa viwanja za mpira ni mchezo ambao naupenda huwa unanifutia sana Mara ninapoenda kutazama ni mchezo ambao huwa unanifurahisha sana.

Chakula ambacho nakipenda kitamu ni chakula kama vile pizza. Pizza ni chakula ambacho nakipenda sana. Nimekua nikikitamani mara zingini. Na mara ninapokitamani hua naenda kukinunua ama natengeneza mimi mwenyewe kwa sababu ni chakula kitamu ambacho ukikula unasikia umekula chakula kitamu.

Jinsi ambavyo napanga kazi yangu ya wiki ni kukuwa na mpangilio mzuri nakuwa na nakala yangu naweza kuandika pale kila wiki nitakuwa nafanya kazi gani na kwa wakati kila wakati nitakuwa nafanya kazi gani Hivyo hiyo inaweza kunisaidia vile nitakuwa nafanya kazi yangu na mpangilio bila kujichanganya mimi mwenyewe.

Ndiyo napenda hesabu, hesabu ni jambo ambalo nimekuwa nikilifanya kila mahali kutoka utotoni nikiwa shule na hadi wa leo hadi mahali kwenye nafanya kazi huwa nafanya hesabu kama vile ya viungu ambavyo natumia kwa kazi ni jambo ambalo nimekuwa nikilifanya na mahesabu.

Chumba ambacho ni changu cha kulala ni chumba ambacho ni kikubwa sana Kwa kuta za chumba icho ni kuta ni nyeupe ambazo inaleta mwangaza mzuri wakati ninapolala pale na mwonekano wake ikiwa na kuta nyeupe ni mwonekano mzuri sana Kitanda changu ni kitanda kikubwa sana Naweza kulala kwa njia yoyote ile Kwa pande yoyote ile ni kitanda kikubwa sana na nikiwa ndirishani Unaona mwangaza vizuri kwa ukiwa kwa dirisha ya chumba changu cha kulala na jambo ambalo linanifanya nipende chumba changu cha kulala ni vile iko na nafasi kubwa chumba ni kikubwa mwangaza ni mzuri mkiwa mahala pale na kiko na utulivu mzuri.

Ndio napenda kukimbia huwa nafanya mambo ya kukimbia mara zingine niweze kupunguza uzito wa mwili kukimbia inasaidia sana mwili unapunguza uzito wake na mwili unapata umekuwa mchangamfu na umepata nguvu zingine ambazo unapata kwa kukimbia.

Ndiyo nimewahi tembelea ziwa hata mto. Ni jambo ambalo huwa nafanya mara zingine enapo Inapo kuwa karibu na ziwa ama mto. Kwa wakati mgini naweza penda kuenda kuongelelea kwa ziwa ama mto ni jambo ambalo linafurahisha sana kuwenda kutembea kwa ziwa ama mto. Kuna muonekano mzuri, kuna wanyama wazuri wako huko. Unawaona.

Mvumo wa simu ambayo napendelea ni simu haina ya iPhone, ni simu ambayo ni mzuri sana, ni simu ambayo iko na mambo mzuri ambayo ukiitumia, unafurahia kuitumia, iko na mwonekano mzuri, iko na mambo ambayo ya nafuraisha kama vile kupiga picha, kama vile mambo ingine mzuri iko hapo ndani ya simu kama iyo.

Njia ambazo natumia kupumzika ni njia kama vile kukaa mahali ambapo kumetulia nikisikiza mziki hiyo ni njia moja ambayo naitumia kwa kupumzika ni njia moja ambayo inanipea utulivu mzuri baada ya kufanya kazi nikiwa nimechoka nikiweza kupumzika na hiyo hali napata utulivu mwingi uchofu inaweza kuisha na nikieza kuchukua muda kama wa saa moja ama ikiezekana saa moja na nusu ninapata nguvu zingine mpya ni njia ambayo naeza sema mtu yeyote ule anaezaitumia aweze kupata utulivu.

Likizo yangu ya ndoto ni likizo ya kuenda mjini mmoja, mji mmoja katika dunia, ni likizo ambayo huwa naitamani sana, niweze kuenda, niweze kuenda mimi na familia yangu, tuweze kuenda kupumzika kule kwa muda ambao si mchache, tuweze kupumzika muda kama wa miezi mbili, na ningependa kusafiri huko ikewezekana siku moja, ni kiezaenda huko nitaweza furahi zaidi.

Mfereji wa tivi ya bao na kufuata ni mfereji ya aina ya filipancha filipancha ni mfereji ambao nimekuwa ni kuufuata kwa miezi mitano ni mbao unaonivutia sana nimekuwa nikifuata kwa kila siku ni mfereji ambao naeza wasihi wale wengine ambao wanaeza tamani kufuata pia waweza kufuata.

Utaratibu wangu wa asubuhi ni kila asubuhi ninapo amka huwa nafanya shughuli ya kwanza ni kukuoga mwili hiyo ni shughuli ya kwanza na baada ya hapo nakunywa nakula chakula changu cha kiamsha kinywa kama vile breakfast na napenda kukula mayai na kahawa baada ya hapo huwa naenda kwa kazi yangu ya kawaida ambayo huwa naenda asubuhi mambo ingine ambao hua nafanya kabla niondoke niende kazini ni kama vile kuangalia wale wengine ambao naishi na wao kama familia yangu vile wameamka na hua na jihisi vizuri nikiwa na huu utaratibu nikiwa nimeufanya hua najihisi vizuri na siku yangu inakuwa ya kufanikisha.

Nependelea kitanda kizuri, kitanda kizuri ambacho kinanipea utulifu wakati ambapo nimetulia pale, wakati ambapo nimepumzika. Kitanda kizuri kinakupea amani, kinakupea utulifu, wakati ambapo unapumzika, unakuwa na wakati mzuri wa kupumzika, unapata uchofu ambao ulikuwa na umeweza kuisha na unakuwa na usiku mzuri ambao wenye utulifu.

Mambo ambayo nafanya kukuwa na afya mzuri ni kama vile kukula vyakula ambavyo ziko na afta ya mzuri kukula chakula wakati ambao unafaa kama vile asubuhi na kula kiamshakinywa Wakati wa saa nne pia unaweza kukula kiamshakin6wa kingini wakati wa mwingini Unakula kile chakula wakati ambao unafaa unakula matunda unafanya zoezi Iyo ndiyo jinsi ambaye inafanya mtu anakuwa na afya mzuri.

Uzoevu ambao wakazi nimekuwa nao kwa muda mrefu ni kuingia kazi mapema zaidi, kuingia kazi wakati ambao ni wa mapema zaidi kuliko ule wakati ambao nafaa niingie. Jambo ambalo nimelizoeya kwa sababu limekuwa likinisaidia na kuwa na mpangilio mzuri wakazi yangu ya iyo siku na nafanya kazi yangu na imaliza wakati ambao nafaa.

Timu bora ambayo naijua ya kirugbi ni timu moja ya Amerikani ambayo inaitwa Miami Sharks. Ni timu ambayo imekuwa na umaarufu wa hali wa juu katika huu mchezo. Imekuwa ikiucheza vizuri niliijua muda ambao umepita. Mchezaji mmoja ambayo namjua ni Thomas. Thomas ni mchezaji ambayo amekuwa akichezea hii timu ni mchezaji ambayo akona umaarufu wa hali wa juu. Nakumbuka wakati ambao alikuwa anacheza mwaka uliopita mwezi wa kumi mwezi wa kumi na moja Hii timu iliweza kufanya vizuri katika huo mchezo na niliweza kuipenda zaidi ni timu ambayo wakati ambapo ninapoiona ikicheza inanifurahisha sana Kwa sababu wakati wowote ule wanacheza kwa ushindi wanacheza na wanapata ushindi.

Neno siri mimi huwa naiweka vizuri kama ni neno siri ambayo inafaa itumike mahali kama kwa habari zangu ambazo ni za fiche Huwa naiweka vizuri mahali ambapo hakuna mtu mwingine anaweza fikia mahali hapo na kuitunza.

Ndiyo, nawafamu majirani zangu. Majirani zangu ni watu wazuri sana. Tumekuwa na uhusiano mzuri na wao kutoka wakati ambao tuliweza kujuana. Tumekuwa na usiano mzuri na wao. Tumekuwa tukiishi vyema, ni watu ambao wanapenda amani na pia mimi wanajua mimi napenda amani.

Huwa najihisi vizuri wakati ambapo najipata nikisubiri kwenye mistari Hwa najifunza vizuri kuwa mtulivu hadi wakati wangu utakapo fika Kwa sababu ni jambo la maana ni jambo la heshima kukuwa mtulivu na kukua mtulivu kwa wengine pia unawapea amani na wakati mzuri.

Ujuzi ambao ningependa kuimarisha kwa maisha yangu ni ujuzi wa kuendesha tinga tinga Ujuzi ambao nimekua nikijaribu kufanya kwa mda ambao umepita kidogo lakini bado sijakua na ujuzi wake wa hali ya juu na ningependa kuimarisha zaidi niweze kujua jinsi ya kuendesha tinga tinga vizuri na kufanya kazi mingi za tinga tinga.

Muda ambao natumia kwa mitandao kwa siku muda kama wa masaa mawili ama matatu. Ikilingana na ile kazi ambayo nafanya kwa mitandao. Muda ambao huwa nautumia vizuri kwa sababu niko na kazi mingi za kufanya kwa mitandao. Kama vile kufanya kazi kama hii, pia kuangalia vyombo vya habari kwa mitandao.

Ndiyo napenda kuangalia nyota, nyota hukua na muonekano mzuri wakati ambapo unaweza kuzitazama wakati wa usiku Mara mingi hua najipata nimeenda mahali ambapo naona nyota, mimi na wenzangu wa familia yangu tunapenda kuzitazama sana na zinakuwa na muonekano mzuri wakati wa usiku.

Ndiyo nimewahi enda maonyesho ya sanaa kitambo nikiwa kwenye shule. Nilikuwa napenda maonyesho kama hayo Kwa sababu ilikuwa inanifurahisha sana na nilikuwa naona ikuwa na umarufu wa hali wa juu ni maonyesho ambayo ilikuwa inafanyika sehemu tofauti tofauti katika inchi Nilikuwa napenda kusafiri katika eneo hizo kuenda kuona maonyesho kama hio. Ni maonyesho ambayo yailikuwa yananifunza mambo mingi wakati huo na pia naeza zungumuzia yote yule naeza penda maonyesho kama hio ni maonyesho mzuri kwa jamii na kwa mtu yoyote ule.

Mwezi ambao na upenda wa mwaka ni mwezi wa kumi na mbili. Mwezi ambao ninakuwa na wakati mzuru wa kupumzika Mwezi ambao kuna wakati ambao nakuwa na wakati mwingi ambao ni wa kuenda kufanya kusherekea pamoja na marafiki zangu pamoja na familia zangu na ni mwezi ambao na upenda sana.

Mimi huwa napendelea kunyoa kwa sababu ni kawaida yangu kunyoa na kulingana na kazi ambayo nafanya Huwa napendelea kuwa nimenyoa niweze kuwa na mwonekano mzuri na jambo ambalo nimelizoea pia naeza shauri yoyote ule anayependa kunyoa pia azoe hivo kwa sababu ni jambo mzuri ukinyolewa unakuwa na mwonekano mzuri.

Wakati ambao nafanya kazi vizuri ni wakati wa asubuhi. Wakati wa asubuhi napenda kufanya kazi sana ni wakati ambao niko na nguvu vizuri ni wakati ambapo nimetoka kupumzika ni wakati ambapo mwili wangu unapenda kazi ni wakati ambapo kazi inakuwa inafanyika vizuri.